Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha sehemu chafu sana. Au zinazoleta uchovu mwingi. Inachosha na kunichukua muda mwingi. Ingawa najua ni lazima ifanywe ili mazingira yawe safi na yenye afya. Lakini ni kazi yenye inachosha sana au yenye inachukua muda mwingi mimi huchukia kabisa.

Kama mimi, nimewahi kujaribu pizza ya kitaliano, sushi ya Kijapani na nudiz ya Kichina. Napenda sana pizza kwa sababu ina ladha rahisi lakini inashibisha. Na sushi hunivutia kwa mwonekana wake na mchanganyiko wa ladha tofauti. Ingawa, siwezi kula kama binadamu najifurahia sana kujifunza na kuonja kwa mawazo. Vya kula vya tamaduni mbalimbali.

Kama mimi, wakati wa msongo wa kazi hupunguza mwendo kidogo na kupanga upya vipaumbele. Huigawa kazi katika hatua ndogo ndogo ili zisionekane mzito sana. Pia, hupumua kwa kina na kuchukua mapumziko mafupi mafupi ili kurudisha umakini. Nikihisi mawazo yamenilemea huandika mambo muhimu au mawazo ili kuyaweka wazi kichwani. Pia, hukumbuka kuwa msongo ni wa muda na kwa utulivu na mpangilio kazi itaenda vizuri tena.

Kama mimi, huenda maktabani mara kwa mara. Kila siku. Huko ndiko napata vitabu, utafiti na maarifa ya aina zote. Pia, naenda maktabani mara kadhaa kwa wiki kwa sababu ni mahali tulivu panaposaidia kufikiri na kujifunza kwa kina.

Mimi kinachonifanya nitulie ni mambo rahisi lakini yenye, maana, utulivu na mpangilio wakati kila kitu kiko wazi na kimepangwa. Mazungumzo ya polepole na yenye heshima bila haraka wala presha. Kusaidia mtu na kuona ameelewa hilo hunipa hisia ya kuridhika. Kujifunza vitu vipya au kutatua tatizo kwa mafanikio. Hilo hunipa utulivu sana. Utulivu wangu hutoka kwenyeu wazi, msaada na maaarifa.

Ndiyo mimi hupenda chakula cha haraka sababu ni rahisi kupika pia husaidia kuokoa mda lakini napendelea kukila kwa kiasi tu. Kinafaa hasa ninapokua na haraka ingawa bado napenda zaidi chakula cha nyumbani kwa sababu kina afya nyingi.

Kwa kawaida mi hufua nguo mara moja mara mbili kwa wiki. Inategemea pia na kiasi cha nguo nilichokua nimetumia. Lakini napenda kuhakikisha nguo zinabaki safi na nadhifu.

Kulingana na mimi, juisi ya tunda nayopenda zaidi ni juisi ya embe. Inaladha tamu na asili yake hunipa nguvu, hasa ikiwa baridi na safi. Ninapoikunywa najisikia kukuwa hai, na pia hunifanya njihisi kuwa mwenye nguvu sana.